Napenda mziki wa aina mbali mbali lakini haswa mziki wa bongo flavor kutoka tanzania na mziki wa dansi wa kiswahili pia napenda nyimbo za injili zenye ujumbe wa kiadili na mziki wa asili kama vile taarabu na kidumbaka.

Napenda chakula chenye mafuta kidogo tu. Sio nyingi sio kidogo mno. Kwa mfano napenda samaki wa kukaanga kwa mafuta ya kutosha kukufanya uwe mnono na wa kupendeza lakini sio ya kupaka kama kitu cha kutupa mafuta.

Ndiyo, ninagawa taka zangu kwa makini, mimi hutenganisha taka za kupakua kama karatasi, plastiki na kio kutoka kwa taka za chakula. Taka za kupakua ninaweka kwenye mifiko maalumu ili ziweze kusafirishwa kwa upakiaji tena. Na taka za chakula ni naweka kwenye komposti ya nyumba au kuzipeleka kwenye eneo la kukusanyia taka.